Usiku kabla ya kulala huwa napunguza shughuli zangu na kupumzika kwa kusoma kidogo au kusikiliza muziki tulivu pia huandaa mambo muhimu kwa ajili ya siku inayofuata kama kupanga ratiba au kuandaa vifaa vya kazi. Kabla ya kulala huwa najaribu kuweka akili yangu tulivu na kutafakari na kujiandaa kwa usingizi mzuri.

Utotoni nilipenda kucheza michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mbio na michezo ya kujifurahisha na marafiki. Pia nilifurahia kusoma hadithi na kusaidia wazazi katika shughuli za nyumbani kama kupanga bustani na kuandaa chakula. Michezo na shughuli hizi zilinisaidia kuwa nafuraha na kujifunza mambo mapya kila siku.

Ninapotaka kustarehe, hupenda kupumzika kwa kusoma kitabu kizuri au kusikiliza muziki tulivu, unaonifanya, nijisikie, amani, pia napenda kutembea kwa miguu katika maeneo ya asili kama bustani au kando ya mto, ili kuondoa mawazo na kupata nguvu mpya.